Ama, unapenda miziki ya jadi muziki wa jadi unapendeza sana, unaburudisha pia unatufunza utamaduni, unatufundisha maadili muziki wa jadi ni muziki ninaopenda sana mziki huo pia unatuleta pamoja unanifunza kuhusu jamii fulani pia ujihusu mimi kwa mfano jamii yangu muziki wake hunipendeza sana.

Mimi hupendelea mfumo wa akili mnemba, ama AI, kwa sababu akili mnemba, inanifunza mambo mengi kitu ambacho si kijui inanifunza, pia inanisaidia kutekeleza mambo mengine ambayo nilikua siyawezi, inanisaidia kutatua.

Naam, taka zangu nazigawanya zenye zinaweza kutupwa zilete mbolea kwa shamba naziweka huko ambazo haziwezi zinafaa kuchomwa nazichoma taka lazima nazigawanya sababu taka zote si zote mbaya na si zote ambazo zinafaa kutupwa zingine zinaongeza virutubishi kwa mchanga katika shamba langu.

Kwanza kabisa ni kwa upendo, nawakaribisha kwa upendo, pia na napenda sana kuwa kiongozi wao, kuwaelekeza kwa njia inayofaa katika kazi, kuwasaidia kupambana na kujua jinsi kazi huku inavyoendelea. Tamani wakati huu namwambia tunafaa tufanye hili namwelekeza vyema.

Mimi hupenda sana kufurahi pamoja na familia yangu tunasherehekea tunakaa pamoja tunaelimeshana maadili mema pia kuelemisha, hali ya maisha kwa wazazi wangu wanatufunza jinsi ya kukaa kama watoto pia kwa ndugu zangu nawaelekeza kwa njia wanayofahamu na.

Mimi hujitolea nikijitolea kushikana na timu tunashirikiana na jambo fulani tunasaidia hapa na pale tunatatua tatizo la sote tunashirikiana kwa upendo siku najitolea na amua kujitolea wacha tushikane na nyinyi, tutatue hili, tusaidiane hapa na pale.